Una mahusiano gani na wazee ya wako? Mahusiano kwa jina la kimombo ni kama relationship. Mahusiano ambao ninao na wazee wangu ni mahusiano mazuri kwa sababu najua ya kwamba wazee ni watu wa busara na wanajua mengi kutuliko sisi. Kwa hivyo naamini ya kwamba tingenezo usiano mzuri na wazee, basi utoka katika njia ifaao.

Nguvu zako ni zipi kazini, suami mzuri sana. Nguvu zangu kazini ni watu ambao wananizunguka na watu ambao nimetangeneza uhusiano mzuri nao kwani namaanisha ya kwamba ukiwa uhusiano mzuri na kila mtu basi hizo ni nguvu ya kwamba utakuwa huna stresi ni utakuwa na wakati mzuri na wakati mrahisi sana kufanya kazi kazini.

Mafunzo gani ungependa kupata kazini? Swali nzuri sana. Mafunzo ambao ningependa kupata kazini ni mafunzo kita kutilika nacho kama vile first aid. First aid ni kama kunasi mtu ama kupatia mtu vitu ambavo nitajia na bupata injury, ama na poumia, ama ni mtu mgonjwa. Kumbuka yu kwa mba kazini kuna vitu vingi sana na kila kitu kinaweza tokea ilo. Tukapata mafunzo ya first aid Basi ya itakua ni funzo nzuri sana kukila mtu kupata Nitasaidia wengi sana wakati wa shida.

Nje unapenda kusafiri na ramani au GPS. Ningependa sana kutumia GPS na wala si ramani. Kwa sababu gani, GPS ni mfumo wa digitali na ukizingatia kwamba tuko kwenye anga za digitali kutoka kwenye msimu wa digitali na GPS ni rahisi kutumia na unai access wakati wowote.

Ndiyo nanunua vitu kutumia kwa simu ila si vitu vyote. Vitu ambavo nanonua kupitia kwa simu ni vitu kama vile elektroniki, vitu kama simu ama birika za vile za elektriki na vitu vingi vinginevyo ila vitu kama vyiatu ama nguo ni vitu ambavo sivinunui mtandaoni. Kwa sababu gani ni vitu ambavo hawajui size yako maluum ambayo unahitaji na kwa hivo basi inakuwa ngumu kunuwa vitu kutumia simu.

Ushauri gani ungependa kumpa mtu anayeanza kazi? Ushauri ambao ningetoa kwa mtu anayeanza kazi ni kwamba hakikisha ya kwamba anajituma pale kazini. Anafanya kazi kwa kujipa kabisa na anafika kazini wakati unaofaa na kama anapata malipo, basi afungue mahali ambapo atakapoweka pesa zake za hazina ama akiba ndiyo maana baadaye asije akapata changamoto wakati kazi itakapoisha.

Unapenda kuandika au kuongea, napenda kuongea na wala sipendi kuandika kwa sababu gani napenda kuongea. Kuongea, kunasevu masaa mengi sana ambayo ungetumia kuandika na pia ni rahisi kuelezea mtu kupitia kuongea na unachukua muda fupi sana kwa mtu kuelewa kuliko kuandika. Ndio maana napenda kuongea na wala si kuandika.

Unafanyaje kazi na temi ya mbali. Navyo fanya kazi na temi ya mbali ni kupitia rununu kwa njia ya mawasiliano na pia kupitia kompyuta. Ivi ni kwamba tunaleza na mamba wanafukua na vile mamba tunataka ya kwende kupitia kwa mawasiliano ya elektroniki kwa simu ama kwa kompyuta.

Je, unapenda kutembea kwa miguu. Ndio, napenda kutembea kwa miguu. Kwani, si kutembea tu, bali haya ni mazoezi ya mwili, ambayo yanafanya, mwili unachangamka, mwili unakuwa uko mzuri, na pia unapata ya kwamba, ukitembea pale, akili inafunguka, na unatoa stresi katika akili, kwa hivyo napenda kutembea kwa mguu.

Unajikinga vipi najua kali? Najikinga kwa vitu tafauti tafauti. Wakati jua nilikali, kuna mafta fulani ambayo unayapaka. Najulikana kama vile sunburn. Mafta haya ya nakuzuhia katika miale mikali ya juo inapo choma ama pia vile vile. Unaweza tafta kimi wavuli ama mwavuli na unaweza kujikinga ama pia kwa wanaume sana sana tunatumia kofia ili kujizuhia najua kali.

Ninachokifanya kushirikiana na timu na nahakikisha ya kwamba kila mtu nampatia usawa na nafanya mambo kwa ustadi na kisha kwamba kila mtu ana vitu ambavyo wanavyotaka kati ya kufanya kazi zake na hivyo basi inanipa rahisi sana ama mwepesi sana wa kushirikiana na timu yangu.

Majira ambayo na yapenda ni majira ya kiangazi. Ni majira ambayo na jua ya kwamba ni siku ya kuenda kule bandarini ama siku za kuenda kule ufuweni baharini na kuenda kuogelea kwa sana. Na kitu ambacho nimependa nimepende majira haya ni kwamba basi hiyo siku utapenda kuogelea, utasikiza mwili kuwa mzuri na utakuwa na afya njema na utafurahi kwa sana.

Jukumu gani unalopenda zaidi kazini? Jukumu ambalo nalipenda zaidi kazini na jukumu la kusimamia wafanya kazi wa wangu wengine wanao wanapofanya kazi bali na jukumu ninalopenda kwa sababu natawapatia treatment ambazo niza usawa na nakikisha ya kwamba wanavifaa ambavo wanahitaji kufanya kazi na nakikisha ya kwamba kila mtu ako salama.

Je, unaweka picha zako mtandaoni? Ila sisi kwa sasa hivi. Sasa hivi, siweke picha zango mtandaoni. Ila apoawali, nilipokuwa chuoni, nilikuwa napenda sana kwa kapicha mtandaoni. Kwa sababu zilikuwa zinanipendeza, na pia nakutukuwa na napia presha, ambazo nikuwa nasipata mtandaoni. Nivu likuwa nilaumu, niluweke picha mtandaoni. Ila kwa sasa nishaku mtumzima, picha zangu siweki mtandaoni.

Unapenda mikutano aina gani? Mikutano ambao nayopenda ni mikutano ijulikanao kama vili mikutano ya charity. Charity ni mikutano ambao inafanywa ilikuweza kutoa vitu. Aina mbali mbali kwapelekea wasio ujiweza ama watotu ama watu waliopotezu wazazi. Hili ya kwamba tunapenda kusaidia na mimiki vyang unapenda kusaidia. Kwa hivo unapenda mikutano yaaina hiyo sana ya kusaidia watu.

Unafanya mazoezi asubu ama jioni. Mazoezi yangu unapenda kuyafanya sana asubuhi wakati ninapo amka kwa sababu ya kwamba asubuhi ya mwili umechangamka na mwili unataka haya mazoezi ila kujiandaa kwa siku yako ila siku iwe siku nzuri. Sifanyi mazwezi jioni kwa sababu gani, jioni mwili wangu hunawagomechoka sana na unitaji kutulia.

Kitu ambacho nangipenda kujifunza ni kitu kinotujulikana kama vile leadership qualities. Kilinganisha kwamba nafanya kazi na watu tofauti tofauti. Basi nahisi ya kwamba wakiwa na good leadership qualities utaweza kufanya kazi na watu mbali mbali. Nahisi ya kwamba nitakuwa nawafanyia watu kwa njia inayofaa na kupatia usawa wa kila mtu. Na nangipenda sana kujifunza good leadership qualities kupitia kwa mitandao. Ama kupitia kwa rununu na wakati mzuri sana wakuanza ni kutoka tarehe ishirini na nne mwezi wa Januari next year.

Chakula gani unachopenda zaidi? Chakula ambacho nachopenda zaidi ni chakula kijulikanacho kama vile pilau. Pilau kwa nyama sana sana. Pilau naipenda kwa sababu ni chakula ambacho kina madini sana na kimepikwa kwa viungo tofauti tofauti kama vile iliki, kama vile majani, na kama vile nyama ya mbuzi ama ya ngombe, ama ya kuku na pia vile vile kitungu saumu. Chakula ambacho nakipenda sana.

Jee unapenda kuzungumza kuhusu siasa la hasha. Sipendi kuzungumza kuhusu siyasa. Kwa sababu nahisi ya kwamba muna munapo zungumzia siasa basi. Unileta utengano, unileta chuki baadhi ya watu, hawapendi kuzungumzia siyasa na hawapendi kuhisi ya kwamba watu wao katika siasa wanazungumzia mabaya ama mazuri. Hivo basi sipendi kuzungumzia siyasa.

Unashughulikia wateja vipi? Wateja wangu na washughulikia kwa usawa. Na natriti kila mtu kulingana na vile alivyo. Balj sifanyi hivyo tu kwa kuwa maybe huyo na pesa mingi. Ama huyo wa kuhithi ama kwa yule. Basi nawapatia usawa kwa wote. Na usawa kwa kila mtu basi inahisi kama heshima.

Michezo olimpiki nayopenda ni michezo ya mbio, julikana kama vile long distance, ni michezo ambayo naipenda napoangalia watu wa kishindana na watu wa kijikakamua, katika jino na kwa ulimi iliwaweze kupata medhali ama kupata zile zawadi. Naam mchezo ambao naukumbuka nilioutazama ni ule ulifanyika kule Rio de Janeiro na mchezaji ninaye mpenda olimpiki anajulikana kama Kevin Rudisha na nahisi ya kwamba michezo ya olimpiki ni michezo ambayo inafaa kuwemo mara kwa mara.

Unapenda kuvaa nguo za aina gani? Nguo amabzo nazo penda kuvaa ni nguo za michezo. Vijulikano kama sportswear. Ambapo nitapata juu. Maybe cha juu nimefaa kijaketi. Tinde nimevaaki. Ambacho kijulikanachua kama vile sweatpants. Na viatu nimefaa viatu ambovyo inajulikana kama vile sneakers. Sababu mimini mtuwa sporti na napenda vituwa sporti.

Wanatumia wi-fi ama data ya simu. Kwangu mimi napenda sana kutumia wi-fi sababu nahisi ya kwamba wi-fi. Si expensive, yaani haina gharama kubwa na ni rahisi kutumia kama kununa zile bundles na kwa kiwango kidogo huwa napata bundles nyingi kwa hivyo napenda sana kutumia wi-fi na wala si data.

Mwezi gani wa mwaka unaupenda zaidi? Mwezi wa ambao naupenda zaidi ni mwezi wa disemba kwa sababu ni misimu wa ambayo ni yastarehe, yasherehe, watu mnajumuika, watu mbalimbali wa familia ambao umeka muda murefu bila kuonana na pia mnaweza kuandaa vya kula ambavu maybe hamgeweza kuviandaa wakati wa hizo miezi zingine kwa hivyo unapenda sana mwezi wa disemba.